Mimi hutumia muda mwingi mtandaoni, mara nyingi kuanzia asubuhi hadi jioni kwa vipindi tofauti. Ninatumia sana simu yangu, nikiingia kwenye mitandao ya kijamii kuzungumza na marafiki, kuangalia video, kusikiliza muziki na kutafuta taarifa mbalimbali. Kuna nyakati ninaingia mtandaoni kwa ajili ya masomo au kazi, lakini pia kwa burudani na kupumzika. Wakati mwingine nakaa muda mrefu kuliko nilivyopanga, hasa nikianza kujivinjari bila lengo maalumu. Mtandao umekuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Ingawa ninajaribu kusawazisha na shughuli zingine.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya unayonisaidia kujiboresha. Ningependa kujifunza lugha mpya, hasa zile zinazonisaidia kuwasiliana na watu wengi zaidi. Pia, ningependa kujifunza teknolojia na matumizi bora ya mtandao. Pamoja na ujuzi wa maisha, kama biashara ndogondogo, kujiamini na kupanga muda vizuri. Ningependa kujifunza vitu, vinvyonisaidia kufikia ndoto na azimio langu na kuwa mtu bora zaidi kila siku.

Wakati umeme unapokatika, mara nyingi nakaa tu nikisubiri urudi. Kama simu inachaji, naweza kutumia muda kidogo mtandaoni kuzungumza na marafiki au kusikiliza muziki. Kama hakuna mtandao, napumzika, nafikiria mambo yangu tu au kuongea na watu wa nyumbani. Wakati mwingine, natumia huo muda kutafakari, kupanga mipango au kulala mapema. Ingawa kukatika kwa umeme kuna bo, kuna nisaidia pia kupumzisha akili na kufanya vitu vingine vile natarajia.

Mara nyingi nakaa hadi usiku wa manane, karibu saa tisa au saa saba, saa nane. Nikiwa bado nina mambo ya kufanya au nikitumia simu. Muda unaweza kusongea bila kugundua, lakini siku zingine hasa ni kichoka nalala mapema ili nipumzike. Inategemea sana shughuli za siku hiyo na hali ya mwili.

Kinacho nifanya nicheke ni mambo madogo ya maisha, mzaha mzuri, hadithi za kuchekesha, au mtu anayejua kucheza na maneno kwa ujanja. Pia nafurahia sana vichekesho vinavyonyesha hali halisi ya maisha kwa njia nyepesi. Hasa pale ninapojitambua ndani yake. Wakati mwingine, hata tabasamu la mtu mwingine au kumbukumbu mzuri hunifanya ni cheke bila kutarajia. Kicheko kwangu ni njia kuachilia mawazo na kuhifanya siku iwe nyepesi zaidi.

Ili kujitunza najitahidi kufanya mambo yanayolinda mwili na akili yangu. Kwanza nahakikisha napata muda wa kupumzika na kulala vizuri. Ili mwili upate nguvu tena. Pia nafanya mazoezi mara kwa mara kama kukimbia na kutembea. Kwa sababu hunisaidia kuwa na afya na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa upande wa akili najipa muda wa kuwa pekee yangu kufikiria au kufanya mambo ninayopenda kama kusikiliza muziki au kusoma. Najifunza pia kusema hapana, pale inapobidi, ili nisijichokeshe kupita kiasi. Zaidi ya yote, ninajitahidi kula vizuri, kunywa maji ya kutosha, na kujizunguka na watu wenye mawazo chanya. Hayo yote, hunisaidia kujiheshimu na kujidhamini.

Ndiyo, mimi huvaa saa. Kwangu, saa sio tu kifaa cha kuangalia muda, bali ni sehemu ya mtindo na nidhamu ya maisha yangu. Hunisaidia kupanga siku yangu vizuri, kufika kwenye shughuli kwa wakati, na kujikumbusha umuhimu na kueshimu muda. Ninapoiangalia saa, nahisi kama najikumbusha wajibu wangu na malengo niliojiwekea. Pia, saa hunipa hisia ya umakini na uwajibikaji. Iwe ni kazini, kwenye mazoezi, au katika mia miade ya watu wengine. Wakati mwingine, hata hunisaidia kupima maendeleo yangu, hasa ninapokuwa na ratiba maalum ya kufanya mambo fulani. Kwa kifupi, kuvaa saa hunifanya nijisikie nimejipanga, umakini na tayari kukabiliana na siku yangu.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya. Hunivutia kuona jinsi teknoloji ya inavyorahisisha maisha na kufungua ya njiya mpia za kujifunza na kufanya kazi. Kujaribu vifaa au programu mpia, hunifanya niwe mbunifu zaidi ni jifunze ujuzi mpya na kuendelea na maabadiliko ya dunia ya kisasa. Pia, hunipa furaha ya kugundua mambo mapya na kuona jinsi ya navioweza kuboresha kufanisi na ubora wa maisha yangu.